Kuhusu wasilisho, najihisi vizuri sana, na pia ni mwenye kujiamini, najiandaa mapema, na pia ninaerewa mada mazuri, na najitahidi sana kuwasilisha hoja zangu kwa uwazi na ufasaha.